Jinsi ninavyo shughulikia muda wa mwisho kazini, mimi huandika ripoti ya iyo siku, na pia ninaangalia vitu zilizo isha na zilizo baki, na pia kuhesabu pesa ilio ingia wakati huo, na kutoa matumizi.

Ninapenda upepo kwa sababu upepo husaidia kusafirisha chavu kutoka ua moja kuenda jingine ambalo ni muhimu kwa uzalishaji wa matunda na mbegu na pia husukuma mawingu kutoka juu ya bahari kuelekea nchi kavu ili kuwapa mvua.

Kila asubuhi ninapoamka, mimi huoga na kuomba na pia nafanya mazoezi ili kupa mwili wangu nguvu na pia ninapika kahawa inayonisaidia kuwa na nguvu ya kufanya kazi.

Shughuli zangu za siku za mvua, mimi husoma vitabu na kuangalia filamu au tamthilia nikikula popcorn, na pia kupika vyakula vya joto kama kahawa, chai au supu, pia nachora na kupaka rangi.

Nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Kwa sababu maonyesho ya sanaa hunihifadhi na kukuza utamaduni na kukuza uchumi wa ajira na hunipa afya ya kiakili na burudani na kujenga mahusiano na mitandao.

Mafanikio yenye nimepata kazini moja ni kujenga nidhamu na uaminifu na pia kuongeza dhamani na kuweza kuleta masuluhisho na kuweza kuwa wazi na kuweza kuwaleta watu pamoja.

Mimi siwezi kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu mimi huuza bidhaa zangu za kazini kwa kutumia teknolojia na pia kuwasiliana na wafanyikazi na pia kuweka ripoti zangu za kazi ya kila siku.

Tunda langu la kupendeza ni nanasi kwa sababu huimarisha mfumo wa kinga ya mwili na huboresha umemenyaji wa chakula, hupunguza maumivu na uvimbe na pia huboresha afya ya mifupa.

Jinsi ni navyo sherehekea siku ya kuzaliwa kwangu, mimi hualika familia na marafiki, tunatembelea mbuga la wanyama, na baadaye tunashirikiana kukula keki na kukunywa vinywaji zinavyo saidia mwili.

Mimi hupenda kutazama michezo kwa sababu hupunguza msongo wa mawazo pia huongeza hamasa ya kufanya kazi na hunifunza kuwa kushindwa ni sehemu ya mchezo na lazima nipambane tena kesho.

Mimi ushaburia matatizo kazini kwa kutulia na kuchambua tatizo ili kuelewa vizuri nini kimetokia kisha natafuta suluhisho zinazoezekana na ninapima faida na hasara ya tatizo na kuwasiliana kwa usahihi.

Mziki ninao upenda ni bongo kwa sababu huelimisha jamii kuhusu maswala muhimu kama siasa afya na maadili. Pia hupunguza msongo wa akiri na kuleta watu pamoja hivyo huimarisha umoja wa kimataifa.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapya kwa kuvunja mada kubwa kwa vipade vidogo vidogo vinavyoweza kueleweka kwa urahisi na kujifunza kwa vitendo na kuepuka na maneno magumu ya kitaalamu pina.